Kwa kweli, nikisikia swali hilo mawazo yangu husafiri mbali sana. Ningependa sana kutembea mji wakale wa lamu ambao unapatikana katika chi ya Kenya. Kwa sababu nisehemu iliojaa historia, utamaduni na simulizi nyingi za kale. Kila ninapofikiria lamu naiona kama mahali ambapo muda ulisimama kidogo ili kuhifadhi maisha ya zamani ya wasuahili. Ningependa kutambia katika mita yake midogo, yenye nyumba za mawe zilizo jengo kwa ustadi mkubwa milango ya mbao iliochongwa kwa michoro ya kipeke na harufu ya bahari iliochanganyika na harufu ya viungo. Ninge penda kufika huko asubui mapema wakati juwa linachomoza tarati buju ya bahari ya hindi na kuona wavuvi wakirudi kutoka bahari ni wakiwa na nyavu zao. Ningesimama pembeni ni kiwatazama ni kijaribu kufikiria maisha yalivyo kuwa miaka mingi iliopita. Wakati biashara kati ya Afrika, Warabuni na Asia iliokua ikiendalea kupitia bandari hiyo. Ningejihizi kama nimerudi katika enzi nyingine kabisa, enzi ambayo watu waliishi kwa kuzingatia mila, heshima na mshikamano wa jami. Zaidi ya hayo ningependa kutembelea makumbusho ya lamu, kujifunza kwa undani kuhusu historia wa swahili, biashara ya baharini na mchango wa lamu katika kuenea kwa luga ya kiswahili na uislamu katika pwani ya Afrika mashariki. Ngesoma simulizi na mbaharia wafanya biyashara na wanaozu waliopita katika mji huo na kujaribu kuelewa jinsi walivyo kabiliana na changamoto za maisha ya wakati huo. Pia ngependa hukiti kwenye ufukwe wa shela jioni ni kitazama juwa linapotua huku angali kibadilika rangi kutoka ya machungwa hadi ya zambarao. Wakati huo ngejikuta nikitafakari kuhusu umuhimu wa kuhifathi maneo ya hiki historia kama alamu kwa sababu ya natufundisha sisi wa kizazi cha sasa tulikotoka na ya natupa muelekea wa kuelewa sisi ni nani. Ningejisikia fahari kuwa sehemu ya jamii enye historia ndefu na enye utajiri mkubu wa kitamaduni Kujumla, kutembelea lamu kusingekua tu safari ya kawaida ya kitaliku wangu Bali ingekua safari ya kujifunza kutafakari na kuunganisha maisha ya sasa na historia ya zamani ni mahali ambapo ningependa kuenda ili kupata utulivu wa moyo, maarifa mapya na heshima zaidia kwa historia ya Afrika na utamaduni wa wasuahili.

Kwa upande wangu napenda sana mahali pa kimya. Kwa sababu unipa nafasi ya kujitafakari na kujielewa vizuri zaidi. Kila ninapokuwa mahali palipo tulivu, akili yangu hutulia mawazo yanapangwa vizuri na nahisi kama naunganishwa tena na nafsi yangu ya ndani. Mahali pa kimya hunifanya nijisikie huru kutukana na presha za maisha na kila siku, kama kelele za magari, simu zisizoisha, au mazungumzo yasio na mwisho. Kwa mfano, ningependa sana kuwa kijijini. Mahali ambapo sauti kuu unayosikia ni ya upepo unaopita kwenye miti, ndege wakiimba asubuhi au majani yakigusana taratibu. Kule, kimya hakimaanishi ukosefu wa sauti kabisa, bali ni sauti za asili ambazo zinatuliza moyo. Ningekaa chini ya mti mkubwa nikisikiliza mazingira yanavyonizunguka, na kwa muda huo ningesahau kabisa haraka ya maisha ya mjini. Mahali pakimya pia unisaidia kufikiri kwa kina kuhusu malengo yangu, ndoto zangu na muelekeo wa maisha yangu. Ninapokuwa peke yangu au katika mazingira tulivu naweza kujitathmini, kuona makosa niliofanya na kupanga namna ya kujiboresha. Hata kusoma kitabu au kusikiliza muziki wa taratibu hua na latha tofauti kabisa nikiwa mahali pakimya kwa sababu hakuna kinachovuruga umakini wangu. Hata hivyo, sikwamba nachukia kabisa mahali pa kelele. Kuna nyakati ambazo kelele huwa na maana yake, hasa wakati wa sherehe, matamasha au michezo. Kelele za furaha, micheko na muziki zinaweza kuinua hisia na kuleta nguvu mpya. Lakini tatizo langu ni kwamba nikikaa muda mrefu kwenye kelele huhisi kuchoka haraka. Kichwa kinaanza kuuma na natamani kurudi sehemu tulivu ili nipumzike. Nafikiria napendelea mahali pakimya kwa sababu pananipa usawa wa kihisia. Unisaidia kurejesha nguvu zangu, kunipea amani ya moyo na kunifanya nihisi nipo mahali sahihi. Baada ya kuwa katika kimya, hata nikirudi kwenye mazingira yenye kelele huwa tayari zaidi kuyakubali kwa utulivu na busara. Kwa hivyo kwa ujumla, ningesema kuwa napenda zaidi mahali pa kimya kuliko pa kelele.Ni mahali ambapo naweza kuwa mimi mwenyewe kufikiri bila kuingiliwa na kupata amani ambayo ingumu sana kuipata katika ulimwengu wa leo wenye haraka na makelele mengi.

Kwa kweli, kuna mambo mengi yanayonifanya nijisikie na furaha ya kweli. Lakini jambo la kwanza kabisa ni kuona watu ninaowapenda wakiwa na afya njema na wakiwa na tabasamu. Kila ninapoona familia yangu au marafiki zangu wakicheka kwa moyo nahisi furaha inajaa ndani yangu bila hata juhudi. Furaha hiyo si ya muda mfupi, bali ni ile inayokaa moyoni na kunipa amani ya ndani. Jambo lingine linalonifanya nifurahi sana ni kufanikiwa katika Jambo lililojitahidi kwa muda mrefu. Inaweza kuwa kufikia lengo fulani, kujifunza ujuzi mpya, au hata kushinda changamoto ndogo maishani. Wakati huo najisikia kama juhudi zangu, hazikupotea bure na inanipa motisha ya kuendelea kujituma zaidi. Furaha ya aina hiyo hunifanya nijiamini na kunikumbusha kuwa Nina uwezo wa kufanya mambo makubwa zaidi Pia napata furaha kubwa sana ninaposaidia mtu mwingine Hata kwa jambo dogo inaweza kuwa kumpa mtu ushauri kumsaidia kubeba mzigo au kumsikiliza tu wakati ana matatizo Kila ninapofanya hivyo Nahisi kama nina mchango chanya katika maisha ya mtu mwingine furaha ya kusaidia wengine hunifanya nijisikie na maana na thamani katika jamii Zaidi ya hayo napata furaha nyingi ninapokuwa karibu na mazingira ya asili kutembea ufukweni, kusikiliza mawimbi ya bahari au kukaa sehemu yenye miti na hewa safi hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu mpya mazingira ya asili unisaidia kusahao msongo wa mawazo na kunirudisha katika hali ya utulivu na ushukrani furaha yangu pia hupatikana katika mambo madogo madogo ya kila siku kunywa kikombe cha chai asubui, kusikiliza wimbo ninaupenda au kucheka kutokana na kisa rahisi tu huleta tabasamu usoni mwangu mambo haya madogo hunikumbusha kuwa furaha si lazima itokane na vitu vikubwa au vya garama kubwa, bali inaweza kupatikana katika maisha ya kawaida kabisa. Kinachonifanya nifurahi sana ni mchanganyiko wa upendo, mafanikio, msaada, kwa wengine na amani ya ndani Ninapokuwa na mambo haya nahisi maisha yana ladha, yana maana na yanastahili kuishiwa kwa shukrani na matumaini kila siku.

Kwa kawaida ninajaribu kulala kati ya masaa saba hadi manane kila siku ingawa si mara zote hufanikiwa Kuna siku ambazo shughli za maisha mawazo mingi au majukumu hunifanya nichelewe kulala na hivyo kupata usingizi mfupi kuliko nilivyo panga Hata hivyo nimegundua kuwa nikilala vizuri kwa muda wa kutosha siku yangu huanza kwa nguvu na mawazo yaliyo wazi zaidi usingizi kwangu ni jambo muhimu sana kwa sababu ndio wakati mwili na akili hupumzika na kujijenga upya Ninapo lala masaa ya kutosha nahisi mwili wangu ukiwa mwepesi na hata hisi zangu huwa dhabiti zaidi Lakini ninapo kosa usingizi wakutosha hujikuta nikiwa mchovu mwenye hasira kidogo na wakati mwingine hushindwa kuzingatia vizuri kazi au masomo yangu Hilo limenifanya nitambue dhamani ya kulala mapema na kwa mpangilio mzuri Kabla ya kulala, napenda kuwa na utaratibu wangu mdogo Mara nyingi hujaribu kupunguza matumizi ya simu au televisheni Kwa sababu nimegundua mwanga wa screeni hunifanya nichukue muda mrefu kupata usingizi Badala yake naweza kusikiliza muziki wa taratibu kusoma kitabu kidogo au kukaa kimya nikitafakari siku yangu ilivyo pita Utaratibu huu hunisaidia kujianda kisaikolojia kwa usingizi mzuri Kuna nyakati ambazo hulala zaidi ya kawaida hasa mwishoni wa wiki au baada ya siku ndefu na ya kuchosha Wakati huo nahisi kama mwili unadaifidia ya usingizi nilioko sasa siku zilizopita kulala kwa muda mrefu kidogo hunisaidia kurejesha nguvu na kunifanya nijisikie mwenye nguvu mpya Hata hivyo, sipendi sana kulala kupita kiasi, kwa sababu inaweza kunifanya nijisikie mzito na asiye na mpangilio mzuri wa siku. Pia nimejifunza kuwa usingizi hauhusu tu idadi ya masaa, bali pia ubora wake. Kulala katika mazingira tulivu, yenye giza na hewa safi husaidia sana kupata usingizi mzito. Ninapo lala mahali penye kelele au mwanga mwingi Hata ni kilala masaa mengi, bado huamka nikiwa nimechoka ndio maana hujaribu kadri ni wezavyo kuhakikisha mazingira yangu ya kulala ni rafiki, kwa mwili na akili Kwa ujumla ningesema kuwa kwa kawaida nalala masaa ya kutosha au angalau na jitahidi kufanya hivyo Nimeelewa kuwa usingizi ni msingi wa afya njema, utendaji mzuri na furaha ya kila siku Kwa hiyo, kulala masaa yanayofa kwangu si uvivu, bali ni uwekezaji muhimu katika maisha yangu na ustawi wangu wa muda mrefu.

Wakati wa baridi kali, huwa nabadilisha kabisa mtindo wangu wa maisha ya kila siku ili kuendana na hali ya hewa. Kitu cha kwanza ni nachofanya ni kuhakikisha ninajikinga vizuri dhidi ya baridi. Hasa kwa kuvaa nguo nzito na zenye joto kama sweta, makoti na soksi nene. Baridi kali huweza kuathiri mwili haraka. Kwa hivyo, hujitahidi sana kuhakikisha nahifadhi joto la mwili wangu muda wote. Pia wakati wa baridi kali, napenda kukaa zaidi ndani ya nyumba. Hii umipea nafasi ya kupumzika, kutafakari na kufanya mambo ambayo kwa kawaida, sina muda wakuyafanya. Mara nyingi hukaa karibu na dirisha nikiangalia nje, nikiona hali ya hewa ilivyo. Huku nikinywa kinywaji cha moto kama chai, kahawa au supu ya moto. Vinywaji hivi hunipa joto la ndani na kunifanya nijisikie vizuri zaidi. Baridi kali pia hunifanya nipunguze sana kutoka nje bila sababu ya msingi. Badala ya kukutana na marafiki nje naweza kuwasiliana nao kwa simu au mitandao ya kijamii. Ikiwa nilazima nitoke, uhakikisha nimevaa vizuri na safari yangu nifupi iwezekanavyo. Hali hii hunisaidia kuhepuka kuugua homa au mafua ambayo huwa ni ya kawaida sana wakati wa baridi. Wa upande mwingine, baridi kali hunipa fursa ya kujitunza zaidi napenda kulala muda wa kutosha kwa sababu baridi huleta uchovu wa haraka. Pia huongeza kula vyakula vyenye lishe na vinavyo toa joto kama vile vyakula vya supu, mboga za moto na vyakula venye protini. Lishe bora hunisaidia kuimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa hasa wakati huu wa baridi. Pia wakati wa baridi napata muda wakujifunza au kujiburudisha kwa njia tulivu naweza kusoma vitabu, kuangalia filamu au kusikiliza muziki wa taratibu. Mambo haya hunipa utulivu wa akili na hunifanya nijisikia kama baridi si adui bali ni muda wa kupumzika au kujijenga upya. Kuna wakati baridi hunifanya nijisikie karibu zaidi na familia kwa sababu watu hukaa pamoja ndani wakizungumza, wakicheka na kushirikiana zaidi. Wakati wa baridi kali, ujitahidi kugeuza changamoto ya hali ya hewa kuwa fursa ya kujitunza, kupumzika na kuwa karibu na watu ninaowapenda. Badala ya kulalamika kuhusu baridi, ujifunza kuikubali na kuitumia kama muda wa kujiimarisha kimwili na kiakili. Ili nikiwa tayari zaidi kwa msimu unao.

Filamu yangu ninayoipenda zaidi ni ambayo inajulikana kwa lugha ya kimombo, The Struggle in the Jungle. Ni filamu ambayo ilinivutia sana kwa sababu inanisimulia maisha halisi ya mtu anayepitia changamoto nyingi lakini hakati tamaa. Kila ninapofikiria filamu hii na hisi kama inanigusa moja kwa moja moyoni kwa sababu ujumbe wake ni wakweli na wakutia moyo. Inaonyesha kuwa licha ya hali ngumu za maisha mtu anaweza kufanikiwa kwa bidii, uvumilivu na kujiamini. Kwa upande wa aina ya filamu ningesema ni drama yenye mguso mkubwa kihisia. Haijajaa mipagano au mizaha mingi kama filamu za action au komedi bali inazingatia maisha ya kila siku. Mahusiano ya kifamilia na mapambano ya ndani ya mwanadamu. Hilo ndilo lilo nifanya ni ipende zaidi. Kwa sababu ninaweza kujionea ndani ya hadithi yake Inanionesha kuwa matatizo ni sehemu ya maisha Lakini namna tunavyo yakabili ndiyo hufanya tofauti Nakumbuka vizuri mara ya kwanza nilipoiona filamu hii Nilikuwa nyumbani nikitazama kwenye televisheni jioni bila matarijio makubwa Nilidhani ni filamu ya kawaida tu Lakini kadri ilivyo endelea Nilijikuta nikiitazama kwa umakini mkubwa sana Kulikuwa na sehemu ambazo zilinifanya ni hisi huzuni na zingine zilinifanya nijisikie na matumaini makubwa. Mwisho wa filamu uliniathiri sana na ulifanya nifikirie kwa kina kuhusu maisha yangu mwenyewe. Hamu ya kutazama filamu hii ililetwa na ndugu yangu mmoja aliekuwa aki nisimulia kuhusu filamu zinazo hamasisha. Aliniambia kwa filamu ambayo mtu ya yote anaweza kujifunza kitu muhimu kutoka kwake. Baada kuisikia mara kadhaa ikitajwa, niliamua kujaribu kuiona na sikujuta hata kidogo. Tangu wakati huo, filamu hii imekua moja ya zile zinazodhamini sana. Kwa hakika, ningependa sana kuiona tena na kwa kweli, nimeshaiona zaidi ya mara moja. Kila mara ninapoitazama na gundua ujumbe mpya au hisia tofauti kulingalana na hatua ya maisha niliopo. Ni filamu ambayo haichoshi kwa sababu ujumbe wake ni wakudumu na unawahusu watu wa rika zote. Kwa ujumla, si filamu ya burudani tu kwangu. Bali, ni somo la maisha linalo nipa motisha na kunikumbusha kuwa mafanikio huja kwa wale wanoendelea kusonga mbele bila kukata tamaa.

Kazi ya kujitolea ni nini kazi ya kujitolea ni kazi ambayo unaifanya kwa kutokana ndani yako na ambayo hutaraji kulipwa na mtu yeyote Ndiyo Nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na ni moja ya uzoefu ambayo siwezi kuusahao kwa urahisi Mara kwanza nilipoanza kujitolea sikuwa na matarajio makubwa sana Nilifikiri ni jambo la kusaidia tu kwa muda mfupi Lakini kadri nilivyoendelea niligundua kuwa kazi ya kujitolea ilinibadilisha zaidi kuliko nilivyo tarajia Hasa katika mtazamo wangu wa maisha ya jamii ya kwa ujumla kazi ya kujitolea nilioifanya ilikuwa katika jamii ya karibu Nikishiriki katika shughuli za kusaidia watoto na familia zinazohitaji msaada Tulikuwa tukikusanya chakula, nguo na wakati mwingine kusaidia katika masomo Nilipoanza kuingiliana na watu hao, nilitambua kuwa wengi wao walikuwa na changamoto kubwa kuliko nilivyokuwa nikifikiria, lakini bado walikuwa na matumaini na shukrani kubwa kwa kila msaada mdogo walioupata. Hilo linifundisha kudhamini kile nilicho nacho. Kipindi hicho kilinifanya nijisikie kuwa na jukumu katika jamii. Kila mara nilipomaliza siku ya kujitolea nilikuwa nimechoka kimwili lakini nikiwa na furaha moyoni. Kulikuwa na hisia ya kuridhika ambayo ni ngumu kuelezea kwa maneno. Kwa sababu nilijua kuwa hata mchango wangu mdogo ulikuwa na maana kwa mtu fulani. Hilo lilinifanya nitambue kuwa si lazima uwe na mali nyingi ili kusaidia, hata muda na moyo wa kujitoa vinatosha. Pia, kazi ya kujitolea ilinifundisha kuhusu ushirikiano na uvumilivu. Kufanya kazi na watu tofauti wenye mitazamo na tabia mbalimbali kulinisaidia kujifunza kusikiliza, kuelewa na kuheshimu wengine. Kulikuwa na nyakati ambazo kazi ilikuwa ngumu au rasilimali zilikuwa chache Lakini tulijifunza kutatua changamoto kwa pamoja Uzoefu huo ulinijenga kama mtu Si tu katika ujuzi wa kazi bali pia katika maadili na tabia zaidi ya hayo, kazi ya kujitolea ilinipa mtazamo mpya kuhusu furaha Niliona kuwa furaha ya kweli haipatikani tu kwa kupata unachotaka bali pia kwa kutoa kwa wengine bila kutarajia malipo. Tabasamu la mtu uliyemsaidia au shukrani ya dhati kutoka kwa mtu aliyepata msaada lilikuwa zawadi kubwa kuliko kitu chuchote cha kifeza. Kwa ujumla, kufanya kazi ya kujitolea kuliniacha na kukumbuka zuri na mafunzo ya maisha ambayo bado na ya beba hadileo. Ilinifanya niwe mtu mwenye huruma zaidi, mwenye shukrani na mwenye hamu ya kuchangia katika jamii kadri ni wezavyo Kwa hakika ni uzoefu ambao ningependa kuurudia tena na tena Kwa sababu unanifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya mabadiliko chanya katika maisha ya wengine.